Je, umewahi kukaa kimya ukatafakari ukajiuliza ni nani aliyebadilisha maisha yangu? Je, ni nani aliyesema neno moja tu lakini neni hilo likakaa moyoni mwako milele? Na je, ungepewa nafasi leo, ungeweza kusimama na kusema kwa ujasiri huyu ndiye aliyenifundisha jambo muhimu zaidi maishani mwangu? Ndugu wasikilizaji, katika safari ya maisha, hakuna mtu anayefanikiwa peke yake. Kila moja wetu amefundishwa ameonyeshwa njia au amepewa somo muhimu. Iwe kwa maneno, matendo au hata kupitia maumivu. Swali kubwa ni, ni nani anayekufundisha mambo muhimu au ulijifunza vipi? Kwa watu wengi, mwalimu wa kwanza alikuwa mzazi au mlezi. Je, unakumbuka ulipofundishwa kuhesabu, watu wazima, kuwaheshimu, kusema ukweli au kufanya kazi kwa bidii. Huenda hawakuwa na elimu ya darasani, lakini walikuwa na hekima ya maisha. Walitufundisha kwa mfano, kwa jinsi walivyopambana, walivyovumilia, na walivyotujali hata walipokuwa na kidogo. Wengine walifundishwa na walimu shuleni. Je umawahi kuwa na mwalimu aliyekuamini hata pale wewe mwenyewe ulipojikatia tamaa. Mwalimu aliyekwambia unaweza na neno hilo likakupa nguvu ya kusonga mbele. Walimu hawafundishi masomo tu. Wanaamsha ndoto, wanajenga ujasiri na mara nyingi huwacha alama isiofutika katika maisha ya mwanafunzi. Lakini si walimu na wazazi pekee. Wapo walio pata mafunzo muhimu kutoka kwa marafiki viongozi au washauri. Je, umawahi kuwa na rafiki aliyekukosoa, kwa upendo na kukusaidia kubadilika, au kiongozi aliyekuonyesha maana ya uwajibikaji na uwadilifu. Watu hawa huja katika maisha yetu kama baraka zilizofichika. Cha kushangaza zaidi, wakati mwingine maisha yenyewe hutufundisha. Je, umawahi kujifunza somo kubwa, kupitia kushindwa, kupitia maumivu, kukataliwa, au kupoteza kitu muhimu. Ingawa mafunzo haya huumiza, mara nyingi huwa ndiyo yenye nguvu zaidi. Hutufundisha subira, unyenyekevu na dhamani ya kuji. Thamini, jambo muhimu zaidi si nani aliyekufundisha tu. Bali, ulifanyaje na masomo hayo. Je ulilitumia kuboresha maisha yako. Je, ulilithamini au ulilisahau. Maarifa bila matumizi ni sawa na mbegu isiyopandwa. Leo hii, kila mmoja wetu pia ni mwalimu kwa mtu mwingine. Je, umewahi kujiuliza ni nani ninaye mfundisha. Ni somo gani ninaacha kwa watoto wangu, ndugu zangu, marafiki au jamii, maneno yetu, matendo yetu na maamuzi yetu yanatufundisha iwe tunapenda ama hatupendi. Kwa hivyo, ni muhimu kuishi kwa uwangalifu. Tukijua kuwa huenda mtu fulani anajifunza kutoka kwetu. Kama tulivyo fundishwa mema, nasi tufundishe mema. Kama tulisaidiwa kuinuka, nasi tuwasaidia wengine kuinuka. Mwisho, ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Je ni mzazi mwalimu rafiki kiongozi au maisha yenyewe. Chukua muda leo kuwa shukuru waliokufundisha kwa kutumia mafunzo uliopata na kuwa chanzo cha mafunzo mema kwa wengine. Kwa sababu dunia hubadilika si kwa maneno makubwa bali kwa mafunzo madogo yanaoishindani ya mioyo ya watu asanteni.